Naam Kile ambacho nafanya wakati naitaji msaada kasi ni ni kupikia posi wangu na kumuambia Hei kasi nayofanya imenipea utatiso Imeniletia tatiso kwa ifo Nataka usaidisi na mpo pikia yule posi wangu Uwa hana nisikia.

Naam, napenda sana hesabu hii ni kwa sababu vitu mingi ambaso nafanya hii dunia inausiana na hesabu kule kasini ni hesabu, nikienda dukani ni hesabu, nikienda mahali popote ni hesabu, kwaifo napenda sana hesabu na huwa nakuwa makini.

Naam natumia ile teknolojia ya sauti ninapo tafuta vitu mtandaoni kwa hivyo nafinya ile batoni ya sauti Kwa hivyo natumia sauti kuliko kuandika kile ambacho nataka mtandaoni ama maoni yacho kwa hivyo natumia sauti.

Naam Napenda sana kufanya kazi na watu wengine sana Hii ni kwa sababu Methali kuna methali inasema umoja ni ngufu utengano ni udaifu kwa hifo mnapofanya kazi mkiwa watu wengi hiyo kazi huchukuwa mda mdogo na kuisha kwa hifo tunafanya na watu wengine.

Naam natumia data ya simu Hii ni kwa sababu unapo tumia data ya simu ina nisaidia sana kule kuingia mtandaoni si kila mara kila mahali ninapo tembea kuna ile wi-fi kwa hifo napenda sana kutumia data ya simu.

Naam ile kinywaji ambayo napendelea sana kutumia asubuhi ni chai ninapotumia chai yenye majani mengi uwa ina nisaidia ata ninaisi kuwa niko hulu kabisa napotumia hii chai yenye majani uwa nasikia niko sawa hata.

Naam, napenda sana kujifunsa historia, ini kwa sababu nisaidia kujua utamatuni wa watu wakale ama hii dunia eme advance ili ya kiwango cha mna mna gani, kwaifu napenda kutumia sana historia ama kujifunsa na historia.

Naam Nishawa itembelea siwa mtu Nilipo tembelea huko kwa kweli nilisikia yale ile upepo inayotokana na siwa Kwaifu nilipendelea sana na nikiwa na time huko ndiyo nitakuwa natembelea.

Naam natumia ile mfumo wa usalama wa vidole katika kwa simu yangu. Napoingia mtandaoni, natumia ile mfumo wa usalama wa vidole, hii ni kwa sababu hii inakuwa ni ile hali mzuri hadi si mtu kugundua usalama wako wa kutumia.

Naam kazi ya nyumba ambayo ninayoichukia ni ile kazi ya kupika Ninapopata kuwa napika inanipatia ile shida ama naichukia sana Kwa hivyo kazi nyumba ninayochukia ni ile ya kupika ugali ama vitu ya kukula.

Naam yule mcheso ambayo napenda kuchesa sana ni yule wa footballi Hii ni wakati napokuwa nimepumsika haya naendanga na wenzangu huko kushangilia mpila na kuchifunsa kuhusu hii mcheso ya footballi.

Naam chakula ninachopenda zaidi ni ile keki ninapopenda hii keki huwa ndiyo ninayotumia wakati nimefurahi Keki hunisaidia ili kufurahia hadi ndiyo chakula ambacho ni tamu zaidi kwangu.

Naam napendelea sana joto Hii ni kwa sababu kunapokuwa na baridi mingi huwa inaleta maradhi. Kwa hivyo napendelea sana joto. Wakati uko karibu na joto yaani unajihisi yupo kabisa ama yupo na ile uchangamfu Kwa hivyo napendelea sana joto.

Naamu, napenda sana kuenda buwani. Baada nimepatiwa likiso kutoka kasini, napoenda buwani uwa natembelea hata siwa ama muto ili kupata ile hewa safi ambayo inatoka kwa mto. Kwa ifo, napendelea sana kuenda buwani.

Naam napenda sana kuimba Hii hunisaidia haswa wakati niko na ile mawazo nanapoimba au pasa kuwa nimesahao yale mawazo mabaya nilikuwa nayo Kwa hivo napenda sana kuimba Kwa sababu ni moja wapo ambayo imenisaidia kusahao mawazo mabaya.

Naam Kile ambacho huwa nafanya Namu wawakati baridi ile kali huwa ni kuingia sepleni na kuwasha ile chiko yangu ili kupata choto kwaifu uwa natumia chiko ili kupata ile choto kiazi kwa kuwa paridi ni kali sana.

Naam, napenda ile mikutano ambayo inayo hudhuriwa na pasta ama mchungaji Hii ni kwa sababu at least napata hile hekima ya kiwungu kwaifo napendelea ile mikutano ambayo huudhuriwa na wachungaji mbali mbali.

Naam navaa saa hIni kwa sababu mara mingi ninapokua kule kazini Sina ile muda wakutoa si mu na kuangalia saa Kwa hivo napenda sana kuvaa saa kuvaa ile saa yangu ili kunisaidia dakika ama wakati.

Nakaa adi ile saa sita ya usiku ndipo napo ansa kulala hii ni kwa sababu lasma nipitie ili tarifa mchandaoni kwa huo wakati ndipo nilale hiyo saa sita.

Wazo ambalo ni suri nikonalo siku ya leo ni ya kwamba ni napotopa kazini niende ni kuwatembelea wale wazazi wangu Kwaifo waso ambalo ni nalo nzuri ama muhimu ni kuatembelea wale wasazi wangu baada ya kazi.

Naam napenda kula wali badala ya ugali hii ni kwa sababu wali ni moja wa hapo ya ile chakula kinakutia nguvu na si muda mwingi huchukuwa ili kupika Kwa hivo napenda wali napoenda kazini ama nikiwa nyumbani.

Ile mafunzo nigependa kupata kule kazini ni ile mafunzo ambavyo kazi inavyo takikana kufanyika na wakati wa kufika kazini. Kwa hivyo nigependelea sana, nigepata hii mafunzo wakati mtu anastahili kufika kazini na vyenye kazi inafanyika ningekuwa nimeridhika moyoni.

Na najihisi ya kwamba nikona hile uwezo wakuwasilisha lile wasilisho nikonalo mbele ya watu na ayo kuwa na hiyo amani na ile utapiti wakusimama mbele ya watu wa sina hile shaka ya kutoa wasilisho.

Kitu cha kwanza kabisa nachofanya kabla ya kwanza kasi nile kukunywa chai Kwa sababu napo kunywa chai inanipa hilo uwezo na ukakamufu wa kwanza kasi na napo tumia chai ya nye majani uwa natisikia nikosawa kabisa.

Naam nimewahi jaribu kile chakula cha kigeni Nilipo jaribu ni kama nilishiwa na ile apetaiti Lakini kwa kweli chakula chakigeni ni kizuri lakini kinatakikana unakula polepole yaani unakula kidogo kidogo kwa hivyo nishaiwahi jaribu.

Naam ninge pendelea sana, napenda sana kuongea, si ile adi ya kuandika mtu unapoongea, ndivyo unapopata msamiati mwema, ile njia ya kuchirekebisha kisarufi Kwa ifyo, napenda sana kuongea kuliko kuandika.

Naam kile ambacho nafanya ili kujitunza ni ile ninapo amka asubui na kimbia ile kilomita kumi angalau ile kilomita kumi ili kufanya mwili kuwa mchangamfu na kuinua kinga ya mwili kwa hifo na kimbia kilomita kumi.

Naam napenda sana kuandika kwa kutumia kompyuta hii ni kwa sapabu napotumia kompyuta kuandika Kuna yale maneno sijui yanafyoandikwa Lakini kombyuta itanisaidia kuandika hii ndio maana napenda sana kuandika kwa kutumia kombiuta.

Kile ambacho nilifanya, nilipo amka mwendo wa saa kumi na mbili, nilikimbia kilomita kumi, na baada ya kutoka kukimbia, nikapika chai kwa mkate, nilipo pika chai kwa mkate, ndivyo nilijiandaa kwenda kazini mwendo wa saa mbili.

Naam, nasaidia jamii yangu kwa njia mingi sana mojawapo ni ya kifedha Napofanya fedha, napopata pesa ndiyo husaidia familia yangu hata kupata ile chakula cha kuamsha mwili ama kupata chakula cha kutumia. Kwa hivyo nawasaidia kwa pesa.

Naam, kile ambacho napenda kufanya ile wakati wa jua kali ni kuenda mtoni ama kule ziwa na kuogelea napoogelea nachihisi ya kwamba mwili umepoa na nachihisi ya kwamba ni mbalidi kapisa.

Nam, ile kumbu kumbu ya kiutotoni ambayo ninayo ni ile malezi ambayo mle mlesi alinipea yale malezi alinipea kweli sitawahi yasahau ni kumbu kumbu mzuri ambayo sitawahi sahau na ni nashukuru sana.

Naam ile rangi ambayo naipenda zaidi ni ile rangi nyeupe ama ile ya white Hii rangi inanikumbusha upendo na ninayo ninapo iona Kila wakati haswa imepakwa kwenye rangi za ukuta n jihisi ya kwamba nipo huru kabisa.

Usoefu wa kushangaza niliyo jipata ndani mwamo ni ule usoefu wakusumia sukari mingi Hii usoefu ilinifanya hata kupatikana na ugonjwa unaoletwa na sukari Kwaifo hii usoefu wa kutumia sukari mingi.

Naam, ile kinywaji nacho penda sana ni chai. Chai yenye majani. Na, ni napo ikunywa hii chai. Nasikia kwa kweli akili imetulia. Na, wakati sijaitumia hii chai. Nasikia ya kwamba ile kichwa na inaniuma. Kwa hivyo, napo tumia chai na jihisi ya kwamba nipo huru kabisa.

Naam sherehe yangu ya kupendeza kabisa ni ile siku ambayo nilizaliwa na kwa kweli naifanya kila mwaka nilipozaliwa nakumbuka ile hali nililetwa duniani na yale ambayo nimepitia na yale ambayo nimetenda vyema na sherehekea.

Naam napenda sana kuwashughulikia wateja wangu Kwa njia ya upendo amani na unye nyekevu na ninapo wapea vitu na kuwa na ile trao ya kusema asanti ama shukran Kwa hivyo nawatia ile motisha hata siku ambayo inafuata wangekuja kunua vitu kwangu.

Naam, kipindi cha televisheni, kinacho nipendeza sana ni kile cha maria. Yaani kinazungumzia. Mtu anaweza toka hali ya umaskini na kuwa tajiri. Badala ya kupitia changamoto mingi katika maisha. Kwa hivyo napenda hiki kipindi cha maria. Kinamanufaa mingi.

Naamu, napenda sana kukula popcorn Hini kwa sababu ile masaa unapata ninakiu ama nataka ni pate ile kiu sianywa maji kwa muda mrefu huwa natumia popcorn kwa sababu unapotumia popcorn mingi unapata ile hali ya kiu.

Kile ambacho nafanya ili kupungusa matumisi ya plastiki Uwa nanunuwa hile pre-served meals yani ile ime Imehundwa ya kusaimili kwa mdamrevu na ambayo uwekwa kwa karatazi Kwaifo naponunuwa uwa napungusa matumisi ya plastic.

Nam ile njia ambayo natumia Munamo nataka kupumusika ama kulala baada ya kufanya kasi ngumu ni ile ya kutumia ili luninga yangu na kueka ile vipindi ya msiki ambayo unituliza akili na kupata amani na kulala.

Ile shughuli yangu ya kupendeza ni ile ambayo naifanya mimi pekee yangu ama ile nayoifanya kwa duka yangu ninapofanya ile shughuli kwa duka yangu huwa inanipendeza roho na inavutia watu wengi na wanatamani kuwa ka mimi.

Ile kitu ningependa nayo kujifunza kipya ni namna ambapo hii teknolojia inatumika hii artificial intelligence penye inatumika duniani na imefikia katika kiwango cha namna gani.

Naam, Napenda sana kutumia chai hii ni kwa sababu ninapotumia chai najihisi ya kwamba nipo huru na nisipotumia hii chai huwa nakuwanga na shida unaweza pata hata kichwa imeniuma Kwa hivyo napendelea sana kutumia chai ina reduce ile mawazo.

Naam ile masoesi yangu nayo penda kuifanya kila siku ni ile ya kukimbia mnapo napo amuka asubui hua nakimbia angalau kilo mita kumi na hii unisaidia hata kuchikinga na magonjwa yanayo letena na kuchi kujitokimbia.

Na majira ambayo ninayopenda ni yale ya kiangazi Inapofika huu musimu wa kiangazi napenda sana Kwa sababu si maramingi ile mvua inayoleta matope hunyesha Kwa hivyo napenda kiangazi angalau hakuna ile hali ya matope.

Kile ambajo nachofanya katika msongo wakazi ni hile kujianda fiema kama hiyo siku ni ya msongamano wakazi ni ya kujipanga fiema kutoka nyumbani na potoka kila kitu nakikisha ya kwamba kiswali na wakati naporudi nakikisha kwamba ni meoka ili kutowa hile uchofu.

Naam yule mchezo ningependa kujaribu maishani mwangu ni yule mchezo wa mpira Ninapoona timu kule ugaibuni zinapocheza nakuwa na ile tamaa ya kucheza thamini kwa hivo ningependa sana kuwa mchezaji wa mpira sana.

Na ile jukumu ambalo nalopenda kule kazini ni kuwa kiongozi wa wengine ambao tunafanya na wao kazi kwa sababu unapo kuwa kiongozi ukona ilo jukumu la kueleza wengine na napokuwa kiongozi nina imani kuwa ule uongozi wangu utafaulu.

Naam napenda sana kujipikia na ninapojipikia ninakuwa na ile hali imani kwa kuwa hii chakula ambacho nimepika ni chakula safi na aina ile sumu ama ile tatizo lolote kwa hivo napenda kujipikia sana ndivyo hata ninapotoka kazini.

Namu, napendelea chakula chenye lada safi Lada ambayo inafutia Namu, unapokula chakula ambacho kina lada ina kupea hile morali wa kukula chakula mingi Iyo ndiyo sababu naayo ifanya nipende hile chakula iko na lada inayofutia.

Naam njia ambayo ni nayosherehekea ile siku yangu ya kuzaliwa ni kuwaita wale marafiki wangu wote pamoja na wazazi wangu na angalau kukata ile keki ambayo nakata pisi moja na nasema hii itawendea kwa wale marafiki wangu na pisi ingine kwa wazazi wangu kwa kunilea.

Na yale mafanikio nayo tamini binafsi Kwa kasi ni huko ama iwe ni yangu ama nile ambayo nimewachiriwa ni kuona ya kwamba nimeifanya kwa mwenye mmoja na imefanikiwa ama imeenda kwa kiwangu cha mpele Kwa hifo unapendelea sana kuenda huko.

Naam yule mnyama ninge mpendelea sana kufuwa ni ng'ombe Hii ni kwa sababu napo ona ng'ombe hunisaidia kifedha na ile chakula na hata maziwa ambayo ni muhimu ama kinga ya magonjwa Kwa hivyo napendelea sana kufuga ng'ombe mweupe na mweusi.

Harufu ambayo na yoi upenda saidi nile arufu ya maua Napo kwamba kusikia harufu uwa nasikia ya kwamba niko sawa kabisa na inanikumbusha mengi inanirechesha kuwa hali ya utoto kwaifu unapenda ili arufu ya maua unisaidia sana.

Ile utaratibu ambao natumia kila siku napoamka asubuhi na napoamka huwa nakimbia sile kilomita kumi na baada ya kukimbia hiso kilomita kumi narudi na kuandaa kiamsha kinywa ndivyo nafyo kunywa hiyo kiamshakinywa na kujiandaa kuenda kasini.

Naam hali ya hewa leo ni ile ya jua na mawingu Kuna joto kiasi na kuna ile hali ya upepo safi ama ile hewa safi na hii hali ya leo ni salama salimini Kwa mtu ama kwa ile kiwango inastahili.

Naam napenda sana kufuata ile matukio ya kimataifa hii ni kwa sababu inanieleza kuwa venye mataifa yanaendelea kiuchumi na yale ambayo yametendeka kwa mfano kuna mataifa wamekundua kuna sayari nyingine kwa ifo hunisaidia kwa taarifa mingi sana.

Naam njia nayo wakaripisha wafanya kasi wapia kule kasini ya kwansa kabisa ni kuwapea ile kinywaji na pande ya kuwapea kinywaji ni kuwaeleza namna kasi nafufanyika hapa kasini ama kuwapatia hile mazoezi ya nayostahili.

Na yule muziki naosikiliza kwa mara mingi sana ni ule muziki wa kikristo Naposikia huyu mzsiki wa kikristo hunisaidia sana Kimaudhui unapata unapitisha ile elimu ambayo singepata katika muziki ama katika maupili na watu.

Naam, yule mwenye kipaumbele kule kazini ni yule mwenye ametuajiri. Katika mawasiliano ni yeye huwa na kipaumbele. Kwa sababu ya hii lazima ahakikishe ya kwamba ile kazi ametuajiri kuwa imeendelea kwa kweli inafanyika ama ni nini imekosa.

Naam, ninapotoka kasini, hiyo ni masaa ile ya chioni naingia na kuoga ili kupea ile mwili uchangamufu tena wa kufikiria Napofika kwa nyumba huwa naandaa ile chakula cha jioni na pia naangalia ya kesho.

Naam chinsi ambafyo nashirikiana na timu ya mbali ni ile natumia ile mtandao ama mtandao wakijamii kutumiana ile upe message ama kuwajulia hali Ama kuangalia kinachoendelea ama kurekodi na simu.